Inapotokea tathmini katika kazi, huwa ni njia moja mzuri sana za kujipima mahali umefika kikazi vile kazi unafanya. Kwa hivyo mimi huwa najihisi niko tu sawa tu kwani ningependa hata mimi nijue kazi yangu iko aje na vile mimi nafanya kazi, asanti.

Safi kabisa. Huwa najihisi vizuri katika wasilisho. Kwani huwa natoa chenye na kiko ka akili yangu na kukipea watu wengine ili na wao watadhimini kweli iyo kitu kama ni mzuri. Pia mimi katika wasilisho pia upata manufaa zaidi kutoka wengine wanawasilisha kazi zao. Kwa hivyo huwa najihisi ni kitu macha maana sana katika kazi zetu. Asante.

Ndio, napenda kwenda pwani na niko na mpango mwaka huu. Nitaenda pwani ya Zanzibar jijini Tanzania. Kwani napenda kwenda kuogelea maji ya pwani. Kwani ni mzuri sana. Pia kula chakula za watu wa pwani. Na pia kutembeza kutembea hii dunia kidogo.

Kinywaji ninachokipenda kunywa asubuhi ni chai, kwani inakuwa ni chai moto, huwa nakikunywa pamoja na kukula doma, ama pia huwa ni chai moto naeza kula na mukate, huwa nisaidia sana asubuhi, huwa najihisi niko tayari kuingia kwenye shunguli za iyo siku. Asanti.